Jumatatu. Jumatatu ni siku tu ya wiki yenye inaanza sana sana unajua kutoka Jumapili tunaingia Jumatatu. Jumatatu ndiyo mashule zina wanafunzi wameingia shule ndio makazi yaani hiyo ndiyo mwanzo wa wiki sana sana huku. Hivyo ndivyo watu wanamini, wanamini wiki inaanza jumatatu unaona? Lakini unajua hivyo sasa inatukuambusha wikendi, kumaanisha wikendi imeland. Yaani sasa ni wakati wa shughuli sasa makazi wabiashara unaona? Hizo ndizo shughuli lakini Jumatatu inakuanga tu.

Nyeupe, nyeupe ni ngira, unajua. Nyeupe si tunajua ka ngira, yani ni rangi. Sana sana mi nyeupe mi huona ikinikalia fiti kwa keja, hivi unacheki. Keja bigi nayo isikue ati keja ndogo. Keja bigi tu keja ya kifahari hivi kibungallow design ee nyeupe hapo inatoanga keja kama hiyo bie sana unaiona ee. Nyeupe tu huku ni rangi ya kumaanisha amani nayo unaona. Nyeupe inakuanga rangi ya kumaanisha amani. Kwa hivyo, alafu sasa shida ya nyeupe nayo inakuanga shouting sana na juu nyeupe kwaza kuvaa ka wakati wa matope hivi, hiyo ni kisirani, yaani juu ukichafuka kidogo tu hivi kila mtu tu anaona yaani nyeupe huwezi ficha white nayo, unaona nyeupe inakuanga udu sana. Hiyo ndio shida ya nyeupe tu, nyeupe kila mtu anakuona venye iko, yaani unacheki. Lakini nayo kukutoa hukutoa fiti, nyeupe inadai tu ka ati ka uko na gari hivi, unacheki hidai mtu wa kutembea tembea inadai mtu akona mbera hivi mtu anajua yeye kazi tu ni kagari hivi akishuka ni mahali kidogo tu sana alafu anarudi tena kwa gari hiyo ndo sasa hivo ndo nyeupe hutaka sasa ikiwa luku unaone. Lakini ikiwa hivo sana inakutuoa mbaya sana.

Asante, asante inamaanisha ni uradi yaani, ni kushukuru yaani unacheki. Eh, juu kenye msee amekufanyia unacheki, unamshukuru yaani unamwmbia asante, asante ni kumwambia. Unawezaambia mtu asante na hivo tu na mdomo, ya mdomo tu ndio yu asante yenyewe na venye tu unaskia nikiisema, asante, hiyo ni ya mdomo. Halafu unaweza ambia mtu asante na zawadi hivi ama malipo, unajua. Ee bado juu unapataga mtu mmefanya shughuli na yeye, bado amekulipa lakini bado amekutajia asante, unaona yaani nika asante tu kukwambia nimeshukuru juu ya kenye nimeweza kunifanyia ama, juu ya shughuli yenye tumeweza kupiga shughuli na ikaivana fiti yaani. Sana sana hiyo inakuwaga wakati mtu amefurahishwa na kazi yako unaona. Ama na shughuli yenye mmepiga akaona ah, hii shughuli enyewe huyu msee ameipiga mbio unacheki. Lazima mtu akuwe amefurahia ili akuambie asante unacheki.

Nzuri ni yaani ni neno tu ya kumaanisha kitu iko fiti yaani kitu ni biee unaona yaani kitu ni rada safi yaani tuseme ni kama legit hivi ama kusema kitu ni lit unaona hivyo ndiyo tu tunasemanga nzuri unacheki. Lakini nzuri huku sana sana kwa mavitu kama maluku. Yaani mashughuli mingi mingi nzuri huku mayout sisi tunajuanga kama oriji unacheki kama mriji yaani ukisikia mtu anakwambia ni mriji. Yaani kumaanisha hiyo kitu ni nzuri unajua juu huwezi yaani huwezi pata kitu mriji na si nzuri unaona kitu mriji hukuanga nzuri sasa yenye imbo sasa ndiyo si mzuri unaona. Ukisikia msee unaambiwa hiyo kitu unauziwa ni imbo ama mboi mboi sasa inamaanisha hiyo kitu si rada safi yaani si kitu nzuri lakini mriji mriji ni kitu nzuri vibaya sana.

Kushinda, kushinda ni ile vako yaani, tuseme ka kuna shughuli mlikuwa mnapiga ka mashindano ya nini, ya kukimbia hivi, unaona? Halafu ukuwe, sa umekuwa wa kwanza, tuseme mlikuwa mnashindana kama mtu sita hivi. Alafu umekuwa, wakati mmeshindana, mashindano ikiisha umekuwa nambari ya sita, wewe umeshindwa sasa. Yaani, haujawezana yaani yaani, hujafika hiyo ligi ya wenye mko na wao, unacheki, wewe umeshindwa yaani. Bado kwa mtihani watu hushindwa unacheki. Eee, kwa mtiani ukipata sasa we ndo wa mwisho mwisho uko chini chini yaani. Bado umeshindwa unacheki, kimaisha umeshindwa. Eti, kushindwa, kushindwa ni hiyo tu design ya kuwa. Haufiki ligi ya mtu mwenye mnasumbuana na yeye ama mwenye mnalinganishwa na yeye. Hufiki, hufikii kenye ako nayo yaani, ako, ako juy yako yaani na kitu yenye mnashindanishwa nayo. Ka ni pesa, ka ni gari ako na gari iko na iko ba kwa hivo wewe umeshindwa unacheki. Ka ni masomo amekushinda ako na grade iko fiti kukuliko, bado amekushinda unacheki? Hiyo ndo design ya kushindwa lakini, ni kawaida tu.

Nyuma. Nyuma inamaanisha sana sana kama yani sijui naweza kueleza aje. Kaa kwenye huoni unacheki. Eee. Alafu nyuma ina kwanga rada chafu hakuna kwa mtu huta kuwa nyuma. Eee. Ikwe nyuma unaongelea nyuma na nini hadi ikuwe ni kwa safari. Eee. Hakuna mtu hutaka bado kuwa nyuma kile mtu huta kuwa mbele. Ikwe ni kwa class masoma. Hakuna mtu hutaka kuwa nyuma kile mtu hutaka kuwa mbele unacheki. Eee. Lakini pale najua watu hutaka kukaa nyuma sana sana ni wakati wa mtihani. Eee wakati wa mtihani watu wanapenda kutulia nyuma hapo ndiyo na jua watu hupenda nyuma sana. Eee. Hizo ni shughuli na wakati wa kujibamba. Sasa lakini nyuma. Nyuma hukuwa. Nyuma mimi naweza kuambia ni kama mahali huoni. Kama ukiwa umeangalia mbele umeangalia mbele. Sasa kwenye huoni ndiyo nyuma yako. Ndiyo nyuma yako. Na nyuma sana sana watu wanajiona kama mashuksha tu. Eee, nikama venye huwezi sema. Nyuma yako na mbele na mbele yako ni gani nzuri? Kulingana na sisi tunaamini mbele ndiyo mzuri kuliko nyuma. Kwa hivyo huwezi kupenda nyuma yako kama vile unapenda mbele yako unona. Hivyo ndiyo tu iko.

Jibini ni kuambia watu wajibu yaani kaa mwalimu hivi, unacheki. Mwalimu akifunza wanafunzi hivi, halafu awaulize swali, unacheki. Halafu ikuwe nini nini ni ka wanafunzi wanakaa ni kama hawadai kujibu. Utawaambia, jibini hii swali kwanza ama nini nini unacheki. Ama kwa koti hivi, kwa koti, lakini kwa koti unajua juu hamwezi ambiwa jibini juu kwa koti. Kwa koti si watu wawili koti inaongelewaga mtu mmoja Nona, hadi ka mmefanya makosa mkiwa watu wengi, ukibonga peke yako, peke yako, unona. Si ni marafiki wako, lakini ni sawa tu. Jibini wetu ni mjibu maswali ama ulijibu kenye mashtaka.

Bonasi, bonasi, ni kenye unapewa after, yaani maongezo ya kitu kama, tuseme umeenda kununua nini, umeenda kununua kitu kama chapati hivi, ununue chapati kama kumi, alafu uptea ule mtu anongezanga kwa kila chapati kumi anongezanga moja, unaona, ya bure tu, kwa hivo ile moja yenye umeongezewa hiyo ndio bonasi, kwa hivo huku sana sana bonasi tunazipata kwa mchezo, mchezo wa pool na cheki, hio kucheza pool nini. Mara game tano hivi unaongezwa bonus moda hadi PS bado unacheki hadi michezo za video. Hivo ndio inakuwanga bado ukicheza game tano. Unaongezewa bonus unacheki.

Biashara alafu sasa biashara inamaanisha shughuli mingi lakini. Biashara sana sana inakuanga ni shughuli unapiga ili upate faida, unaona. Sana sana faida ya ganji, bado unaeza pata faida ya mali unaona kwa iyo yote italingana unataka aje na juu kuna watu hupiga biashara wapate ganji. Kuna mtu hupiga biashara apate biashara ya mali unaona. Kila kitu tu kuna lingana, juu adi mimi naona kama adi ile wakati enye mtoto wa kike ni kaa biashara yaani unaona juu mtabadilisha na ule mtoto wa kike na mali unaona kwa ivo bado iyo ni biashara yaani mi hivyo ndo tu naona yaani kulingana na mimi iyo ni biashara lakini biashara sana sana biashara fiti ni ile umeekelea ganti do unanunu kama kitu ka stock flani stock ya manguo hivi stock ya magari hivi unaona alafu umezi kinda na umepata faida yako sasa iyo ndio biashara iko na uradi ivo ndio tu mimi naeza kuchapia kuhusu biashara.

Bustani mwine dwa tuka hiyo zabe zabe anje hivi kwa keja yako yaani unacheki. Sana sana bustani utakaikwe mpandapundo watumaua hivi unacheki bado kue na nyasi unacheki. Na mti inafuraisha yaani mti jua kati wa jua yaani Mali uneza tulia tu kwa kivuli unacheki kwa wakabustani fiti vondo mwineza kasunda kwa wangu Mbadoo kiuwa na aduo fiti ni vifiti ya keka suimu kwa bustani yaani ilo wakatuwa jota sotha fiti. Unigiatuwa puna piga piga mbizi kidogo. Unabambika tu yaani ya bustani fiti yaani ya kifahari.

Viatu, viatu, viatu, viatu nazo, viatu ni ndula unajua, ee yaani zile, zile stakabadhi zenye watu ukuliaga chini, yaani kwa miguu, yaani, unacheki. Ee, viatu zenye umevaa, unacheki. Kwa hivyo, kuna viatu za michezo, kama mchezo wa mpira, hivi, unacheki. Kandanda, kandanda si inkuwanga na viatu zake za kucheza. Eee, kuna viatu za kutembea, kuna viatu za kukimbia, unacheki. Eee, kila viatu huwa na design zake, lakini mimi mandula natambua, yaani ni mambati natambua mambati na lagunya hizo ni mandula ziko fiti tu na mimi nacheki ee alafu sasa hutu tundula rahisi rahisi pia natutambua sitaki ndula za kufunga sana pia si ati napenda hizo vako sana unacheki ee kama kingi natambua makingi makazi hivi hizo hizo si za kufunga funga bado juu kwa uradi kwa hivyo ndula ni hizo vitu tu nimekuchoresha unajua ee hiyo ndiyo tu uradi.

Jicho. Jicho. Jicho ni sehemu ya mwili ye nye. Sijui, eh, ni mbaya kuwa bila hauna yaani. Niyo sehemu ya mwili ya nye inafanyaga. Uweze kuona yaani, unaona. Yani uweze kuona mbele yani uweze kuona mimi niko mbele yako yani uweze kutembea uweze kufanya vitu mingi sana yani uweze kuandika Jubila jicho ni ngumu kufanya shugli mazee na itajimutuwa kukusaidia. Ya kitu kakijitia kusaidia ili uweze kutembea unaona kuwa jicho ni muhimu sana kwa binadamu eh bado kuku wana jicho la tatu yaani jicho la tatu wenye ino neshanga watu sasa kwenye uoni sivu nye ulona na machu ya kwa idu wajo jicho ya kwa hida tu ino nambele sasa hiyo jicho la tatu ino nanga ino nanga hadi kama ni hisia zako yaani jicho la tatu linakuwaga hisia zako sana sana tuseme tu hivo.

Jitunze. Jitunze ni hiyo hali tu ya kujisunda fiti yaani unacheki. Kama kiafya venye unakula yaani, hio ndo kujitunze yaani yaani hujisumbui na vitu mingi unaona yaani uko fiti si warembo wanakupea ati mashuksha. Nini yaani kani kiroma kiroma unakula unakula kiroma fiti unaona yaani yaani yenye itakusaidia mwili wako nguvu fiti unacheki. Ee ka ni zoezi unapiga zoezi fiti juu ya afya yaani unaona matunda unakula matunda hiyo ndo design tu ya kujitunza yenye mimi naeza kuchapia e naeza kuchapia.

Wakati mwingine, wakati mwingine ina maanisha, siyo hii wakati yaani, siyo hii muda yenye mko yaani yenye mnongelea yaani sasa. Mnaongelea wakati ingine yenye inakuja sasa. Muda ingine 'inacome' sasa yaani, ndio mtapiga hio shughuli yenye mnaongelea hio ndio mnaongelea yaani tu wakati mwingine. Unacheki? Kama saa hii mtu akikuja akuombe usaidizi alafu ukuwe huna usaidizi unamwambianga, wakati mwingine. Unacheki? Yaani wakati mwingine inakuja labda takupata ukiwa na ukiwa na uradi 'so' utaweza kumsaidia. Hio ndio mi naeza kuchapia tu kuhusu wakati mwingine.

Bajeti. Bajeti ni kenye umepangia sana sana. Na bajeti ukuja wakati wakati sana sana unaenda sokoni hivyo unacheki. Wakati kuna hiyo ya shuguli ya kuenda sokoni hivyo ndo mtu ukuwa na bajeti. Yani umepanga utanunua nini na nini ka ni nyanya ka ni vitungu. Kila kitu tu umepanga utanunua nini iyo ndo bajeti ukujia kujia sana unang'amu. Alafu bado kunakuwanga na bajeti ya nchi. Eee uku kenya usomagwa ni july sana sana ama ni juni. Sijui ni wapi inaishiaga hapo sana sana ama ni agosti. Eee budget ni kitu uradi ya si Like kitu muhimu ju inakusaidianga. Kujua vye utatumia pesa yako vizuri unajua. Eee huku wakone vya utatumia ganji ifi itijue ukiendea ivoivo kununua bila bajeti. Pesa imetumika tu vibaya ni kawaida joh.

Kichwa. Kichwa ni sehemu ya mwili yenye imebeba vitu mingi sana, imebeba sura. Imebeba mudomo, unaona sura nayo imebeba mudomo, imebeba macho. Imebeba pua, unaona. Imebeba meno. Mdomo nayo imebeba ulimi. Kwa ivo kichwa tu ni iyo sehemu ya juu ya binadamu enye iko na enye iko na nywele ivo unaona muhimu sana juu ya bila kichwa nayo wewe sasa hauwezi kuwa binadamu yaani unaona nikaa roho tu, kichwa muhimu sana. Kichwa bado huku tunajua kichwa kaa mwenye anaongoza bado unaona. Mwenye anaongoza pia ni kichwa yaani unaona. Sio sehemu tu ya mwili pekee. Pia mwenye anaongoza huku ka kiongozi wetu yeye ndo kichwa ye. Ye ndo kichwa yenyu yaani.

Nakili, nakili ni ile dizaini ya kufwata kenye mwenzako amefanya ama kenye ishafanywa tayari unaona. Na unafanya tu venye tu, ilifanywa ama imefanywa unaona. Kama kuandika hivi unacheki, kama shule hivi, wenzako wameandika jibu fulani kwa swali fulani. Uandike tu hiyo jibu venye tu, iko kila kitu venye ameelezea ndio wewe umeelezea tu venyewe tu. Na umenakili yaani unaona, hiyo ndio mimi najuwa kama vaku ya kunakili unacheki. Lakini kunakili haikuangi uradi fanya tu shughuli yako mpya mpya. Kitu yako mpya ni tamu kuliko kuti ya kunakili unajua.

Sukari, eh, sukari nayo sasa, sukari pia ni ka chumvi yaani, unaona? Eh, zote, hazina nini, hazina tofauti kubwa ni ile yenye sasa sukari ni tamu, chumvi ni kali kiasi lakini nayo sukari ni tamu, na rangi, chumvi inakuwanga nyeupe sana sana, eh, lakini sukari si nyeupe, unaona? Eh, chumvi si tedi inakuwanga nyeupe sana sana, chumvi ni nyeupe, unaona? Sukari si nyeupe, unaona? Eh, kwa hivo nayo halafu, sukari, sukari haiwezi wekwa kwa chakula, unaona? Labda kwa ngano tu. Lakini nayo sasa, nayo sukari inawekwa kwa chai sana sana, kahawa, uji, unaona? Maziwa. Hizo ndizo vitu zinawekwa sukari sana sana, eeh vitu za kukunywa ndo zi huwekwa sukari. Si vitu za kukula, unaona? Eeh, na inakuwanga fiti sana. Sukari pia ni tamu. Sukari ni ya kufanya, ka ni uji ama ni chai ama ni nini. Kwenye tu kitu yoyote umeeka, ni kufanya ikuwe tu tamu. Unaona? Hiyo ndo, hiyo ndo inakuwanga sanasana shughuli ya sukari.